Kusema ukweli kabisa, kama mkenya wa kawaida, mimi nachagua GPS kama Google Maps kwenye simu. Hizi ramani za karatasi siku hizi zimepitwa na wakati. Na kidogo ni ni ngumu kutumia ukiwa peke yako. Sababu inayofanya natumia GPS ni kama kukwepa jam, hauhitaji pia kuuliza watu njia, barabara mpya zinajengwa kila siku, inakusaidia kupanga muda. Kwa kifupi, GPS inafanya maisha yawe rahisi sana na inapunguza stress za barabarani.

Kama mkaaji wa kisii na pendelea baridi ya wastani kuliko joto kali la kuchoma. Baridi ama hewa safi ni bora kwetu kwasababu inaleta usingizi mnono, pia ina manufaa kwa kilimo ama chakula. Wakati wa baridi pia unaweza kuvaa koti nzuri, hudi au sweta na upendeze. Lakini pia baridi ya kisii ina shida zake kama matope kukinyesha, ukifua nguo pia zitakawia kukauka. Lakini heri hiyo baridi ya kisii kuliko joto kali. Joto linafanya mtu achoke, haraka na vumbi, inakuwa kero. Bora tukue na gambut za kukanyaga tope na jiko au chai moto ya kukupa joto jioni.

Mimi hutumia mfumo wa alama za vidole kila siku hasa kwenye simu yangu. Ni njia rahisi sana kuliko kukumbuka mapassword marefu au kuchora zile pattern kila saa. Huku kisii na hata kwingineko njini teknolojia hii imeraisisha mambo sana. Ni vizuri kuitumia maana ni salama na haraka. Lakini kila mara hakikisa kidole chako ni kisafi na kikavu kabla ya kuguza sensa. Pia usiache kutumia password kabisa. Iweke kichwani kama plan B.

Wakati wa mvua kuu, shuguli zangu nyingi huhamia ndani ya nyumba, maana huku kwetu kisii mvua ikianza, mara nyingi huandamana na baridi kali na radi. Mimi hupenda kutumia muda huo kupumzika kidogo na kufurahia kikombe cha chai moto ya maziwa, huku nikisikiliza sauti ya matone ya mvua kwenye mabati. Ni wakati mzuri wakusoma kitabu au kupiga story na familia tukisubiri anga ifunguke kidogo.